Mimi hupenda sana sana kusoma naweza soma vitabu nyingi bila kuandika chochote kwa maana ninapasoma ndo naelewa lakini nikiandika kusoma. Itanichukua muda mrefu kupitia mambo mengi. Ijapokuwa nikisoma peke yake nitaeza kupata mambo nyingi.